Niambie kuhusu manzara kutoka dirishani mwako kwa hivyo. Kwenye dirisha langu mimi nikieza simama nje naona vitu mzuri mzuri sana miti na naona vitu mzuri sana milima na aina ya mawingu ambayo inafanya hiyo milima itoke mzuri. Na yale mingi sana ni mti ndio mingi sana ambayo mi naona nje. Na ile wakati mi hupenda kutasama nje ni wakati wajio asubuhi. Kwa dirisha langu mi nikiketi nikikwinywa ama nikiyanywa chai yangu nikitazama nje je huku naangalia. Na wakati asubuhi sana ndio hutokea haswa. Wakati jua pia linaanza kuchomoza. Na ndo mi nikiona nje nakaa kuzuri sana. Na sababu miale ya jua yakiangaza inaleta hiyo picha mzuri sana. Kwa hivyo ni wakati wa asubuhi ndo mimi hupenda sana kutasama nje. Na wakati kuna msimu wa janga nje hauonekani mzuri nakaa picha mbaya sababu miti zinakuwa zimekauka hakuna ndege pia ambao wanatoa sauti mzuri utapata nje imekauka na hata ardhi yenyewe inakuwa na rangi ya rangi ya brown ambayo hata macho hayapendezi macho kwa hivyo msimu huu wa jirali huu wa kutasama nji haitokei mzuri haza ile wakati nji inakaa mzuri ni wakati ambapo kuna mvua. Wakati ambapo kumenyesha na nji unakaa wa green kijani kibichi. Mamiti yanakaa rangi ya kijani kibichi hata ardhi yenyewe inakaa ya kijani kibichi hata ndege sauti ambayo wanatoa unapendeza sana. Ata ukiangalia kwa hiyo dirisha yangu ukiona nje. Pia kuna mvi ambao unatiririka na unatoa sauti mzuri sana. Huku nje na unaona watu kwa mbali na wanyama pia wakiyanywa kutoka kwa huo mtoni. Kwa hivyo ukitasama azubuzubui unaona mzuri sana. Na nji inatokea mzuri sana haswa wakati wa msimu wa mvua. Na pia ile harufu mzuri ambayo hutokea kwenye mzimu huo au kutoka kwenye ardhi kuna harufu mzuri sana ile mimea ambayo yamemea ma maua. Maua zikipatana na harufu ya mamimea huwa ni mzuri sana. Na ya inatokea mzuri haswa pia ukiangalia na wanyama ambao unatoka kwenda malisho. Yote inakuwa picha mzuri sana. Na sababu sababu mi nlikuwa mchoraji. Na bado pia nakuanga mchoraji. Kuna siku pia mi nachukuanga daftari wangu. Na kuanza kuchora kwenye daftari. Na huu picha unatokea mzuri sana. Sababu nachora pia watu wakichota wakiteka maji kwenye mto. Nachora mamiti yakiwa kijani kibichi na pia nachora aina ya wanyama ngombe ambao wananywa maji hapo. Kwa hivyo pia ni picha unatokea mzuri sana. Paka hadi hata naandika kwenye chumba langu. Kwa hivyo nikitazama kwenye dirisha nchi ardhi inakaa mzuri. Na nikitasama nje ya dirisha mimi husikianga mzuri. Na hata sitatoka kwenye dirisha sababu tunakaa tunaangalia pia nikipita kufanya kazi zangu moja mbili. Nikitokea pia kwa hiyo dirisha nakaa na hasama. Naskisa sauti ya ndege ambao wanatoa, wanafurahia sauti msuri, nyororo. Na pia sauti za wanyama ambazo zinatokea kwa umbali. Na pia sauti za watu. Na pia harufu mzuri ya maua yananukia na nchi inakaa mzuri badae tena tunapata mvu. Ikinyesha ndiyo sasa nchi yenyewe inatokea tena mzuri sababu ya maji na vitu mingi huanza kuruku.

Chakula ambayo mimi hukipenda kula jioni napenda sana kula. Chakula ambayo imetumiwa ngano chakula cha ngano. Sasa chakula hicho hukaa kitamu nakipenda sana sababu ni chakula kitamu. Na ukipika kabisa natokea mzuri. Kwa hivyo ni hiyo chakula ndo mimi hupenda na sana sana nikilala hiyo chakula nitasikia vizuri sana haswa ukichanganya na mchuzi wa nyama, ya mbuzi, na viazi, utapata hiyo chakula ni kizuri sana na mimi napendelea sana. Hata huo chapati mimi naeza kula chapati kama tano, nikikatakata naongeza hiyo mchuzi na nikapata ni chakula moja ambacho mimi hupendelea sana na hiyo ndo mimi hupikiwa sana katika nyumbani kwa hivyo mimi pia nikikosa chapati. Mimi na chakula mchele ama wali ambayo pia umepikwa kutumia nyama. Na kitoweo cha nyama. Kwa hivyo pia, lakini ile ambayo napenda sana ni unga wa chapati. Ambayo ni unga, ambayo ni tamu. Na ukipika tu mzuri, inatokea vizuri sana. Ukila unashiba na pia chakula hicho hauna gharama mingi sababu ni unga unakanda na kusukuma kwenye aina ya kampao. Alafu unatengeneza unga ukae wa sakoli. Na kutoka hapo sasa unakanda unaymeka kwenye chuma yako ambaye unapasha moto unapasha moto kwenye jiko. Na ukipika. Inatokea hadi itoke kama ziko brown. Na kutoka hapo sasa ndio unaongeza mafuta yako. Alafu baadaye unakula utaskia mzuri. Na unashiba. Sio kama chakula zingine ambayo sishibishi. Kwa hivyo unga wa chapati ni smart kwa mwili. Na huko na virutubishi mzuri sana kwa mwili wa mwanadamu. Kwa hivyo ndo mimi napenda. Na natamani kula hadi hata mwaka uishe. Mimi natamani kuyala kwa sabaabu ni chakula kitamu. Na hata sifanananishi na chakula zingine yoyote ambayo ziko. Na pia hiyo chakula chakula cha wali na nyama pia na hukulanga sushimine nikikosa ugali wa ngano. Na huwa naonanga kama ni chakula pia tamu ambayo ukiyala. Utasikia uko na nguvu sana. Hata unaeza kimbia kilomita mingi bila kusimama sababu umeshapashwa uko na nguvu sana kwa mwili kwa iko na virutubishi mzuri sana kwa mwili yetu kwa hivyo ndio chakula mzuri sana haswa mimi nikipata katika imewekwa kando kando chapati kwa kando na mchuzi kwa nyama huku kando sasa mimi nikichukua chapati nakatakata alafu natumbukiza kwenye juo mchuzi sasa wakati chapati imekaa nyororo kwenye ndani ya mchuzi kwanza ninachukua moja moja kuyala na kukuta nasikia kabisa tamu hadi pia hata nikiona chakula nyingine penye iko mbele yangu sitaweza kuangalia wakati nipo na hio chakula ya chabati na ya mimi nikikula hata familia yangu wanapenda watoto bibi wanapendanga hiyo chakula sana hata kuna siku wanasema hata kabla krisimasi wanataka kupikiwa chabati haswa ni kwa sababu hiyo chapati hupikwa sana wakati wa krisimasi, siku kuu ya krisimasi, wakati wa kuzaliwa kwa kristo. Na ndio watu wengi sana wameshajua ni siku kuila hiyo chapati lakini mimi hupendelea sana kukula wakati wowote, haswa nikiwa na hela, ambayo yananitosha. Kwa hivyo, unga wa chapati ni chakula mzuri ambayo ningependa. Kuhimiza hata watu wengine waweze kununua na kuyapika sababu ni chakula ambayo ni mzuri na iko na virutubushi mzuri katika mwili wetu wa mwanadamu. Hiyo chakula kikilala ukiweka katika mahali pazuri. Unaeza kaa na hiyo chapati hadi hata wiki mbili ama hata mwezi ukiweka mahali ambapo haitaharibika.

Jee, unapenda kupanda milima? Ndio, mimi hupenda sana kupanda milima, sabubu ni mahali ambayo pia naenda kuchunga mbuzi kwa hivyo, mimi napenda sana kupanda milima. Na kumbuka hata kuna siku, nilianza tu kutoka saa mbili ya asubuhi, nikaanza kukwea milima. Na wakati nilikuwa napanda, napenda sana kuangalia miti na kuangalia wanyama ambao pia wako milima. Pia kuna vitu mingi sana kwa milima na mimi hupenda sana kukwea na kuangalia sababu pia nikipita milima naona matunda ya misitu, ambayo mimi hupenda kuyala nikiwa kwenye milima. Na pia nikichunga mbuzi yetu tunapandaga juu ya milima pia kuna aina ya vitu mingi sana juu ya milima kama rocks aina ya rocks aina ya matunda tu aina mingi ambayo ni nzuri sana hata ukiwa juu ya mlima kuna vitu mingi ambayo unafanya. Unapunga hewa mzuri ambayo inatokea ikiwa maridadi nakumbuka pia kuna siku nilikuwa nimekazwa sana na kiu, hadi nilikuwa napanua mdomo wangu juu ya mlima sababu hewa ilikuwa inatoka kwa kasi. Kutoka upande wa mashariki. Kwa hivyo ilikuwa inapita na juu napanua kinywa na hiyo hewa ilikuwa inafanya niweze ku cool mzuri. Kwa hivyo kukwea milima ni timazi na mimi hupendelea sana na pia nikikwea milima hata jua inaweza enda ama siku inakimbia sana hata hauwezi sikia siku ikiyoyoma kwa hivyo unaweza kaa juu ya hiyo ma mawe kubwa kubwa hadi jua litue kwenye upande mwingine wa milima kwa hivyo kukwea milima ni smart, ni mzuri na mimi hupendelea sana na pia ni hobby yangu ni kitu moja ambayo mimi pia hupenda sana kuzunguka juu ya milima, unaenda pande ingine, unarudi pande ingine kuna siku pia nakumbuka tukichunga mbuzi na marafiki zangu tulikuwa tunakaa juu ya milima, tunaingia chini ya mawe kubwa kubwa tunafanya pia ile kinyumba ikae kama nyumba yetu tunachukua ile matunda yako na mazini hii tunachukua panga na kuanza kuchimba na kutoa hiyo tunafinya halafu tunatoa maji tunainyunyizia kwenye midomo zetu na inakaa tamu. Hadi hata hauwezi kuja nyumbani kutafuta chakula cha mchana sababu umeshakula hiyo matunda ya msituni. Na unapata ya kwamba unashiba hadi hata hauwezi taka hauwezi taka pia chakula sababu unashiba ukiwa juu ya milima pia napenda milima sababu ukiwa hapo kiangazi haiwezi kupiga sana sababu ya upepo mingi. Najua hata kama inawaka kwa ukali hauwezi sikia huko milima ni baridi na hauwezi sikia jua na pia milimani pia ukiwa juu ya milima ama ukikwea milima unapata zoezi ya mwili hata ukianza kutoka chini upande polepole unapata zoezi, unapata hata jasho yanakutiririka na unasikia mzuri hata haswa ukienda upate visima ambayo yamechimbwa kitambo na wanadamu unapata pia ukichukua hiyo maji uoge nayo unasikia mwili unakaa ubaridi haswa wakati umepigwa na jua sana hadi utoe jasho mingi kwa hivyo ukioga na hayo maji ambayo unayapata ukikwea milima unaweza kutulia sana na utasikia mwili ikikuwa mzuri sana kwa hivyo kukwea milima mimi naipenda na bado pia napenda nakaanga tu wiki moja naanza kukwea pia kuna siku tunapiga zoezi yangu kutoka asubuhi napandia kutoka huko chini ya milima na kuendelea juu sababu ya zoezi. Na pia wakati naelekea kuchunga mbuzi napeleka malisho mahali mbali juu ya milima na nikipeleka mbuzi yetu huko wanarudi wakati wameshiba. Mlima ni nzuri na mimi napendelea na bado natamani kupanda kila siku kila wakati na pia ukikwea milima ukienda huko juu sana unaweza kuangalia kwa umbali nchi ambayo inakaa maridadi. Utaona mahali mbalimbali, utaona mabarabara pia ambayo magari yanapita kwa umbali utaona pia mawingu ambayo ukiangalia pamoja na milima yanatengeneza mandhari ambayo inapendeza macho sana na hiyo milima ni mahali.

Unajikinga vipi na jua kali? Mimi hwa najikinga na nachukuaga mwavuli wangu najikinga nayo. Isipokua saa wakati niko ndani ya nyumba. Nakaa tu ndani ya nyumba lakini nikitoka nje. Jua kali huwa uchomoza huku kwetu hasa wakati wa kiangazi. Unapata jua ni kali na hadi watu wengi huketi chini ya kivuli. Lakini kuna wakati kama mimi naenda safari ya mbali. Huwa natembea zaidi ya kilomita kumi. Nachukuwa mwavuli halafu najikinga. Lakini kuna pia siku nyingi ambayo. Mimi nikitoka kama nimetoka nje ya nyumba. Wakati kuna jua kali. Naenda halafu naketi tu chini ya mti. Kuna aina ya mti ya ambao ni ya kicha. Ambao uko na kivuli kubwa sana. Mimi naketi chini na kujikinga nayo. Yale mazuri ambayo hapo mahali yetu ni kwamba, ma miti ni kubwa hubwa. Na mtu huketi chini, hiyo miti, kivuli ya mti, unajikinga nayo na hiyo ukali wa hiyo jua. Kwa hivyo, na unapata ni mzuri sana sababu miti ni mzuri kwetu, sababu inatusaidia kwa hiyo ukali. Sababu pia kama unaenda na hakuna mti utapata hiyo ukali ya jua itakumaliza. Hata maji yanaanza kuisha kwenye mwili na utaanza pia kupata kwenye ngozi yako. Kuna ma nywele ambayo imeanza kutokea ya jua. Kwa hivyo ispokuwa pia miili yetu inazoea jua ya huku kwetu Afrika. Ngozi nyeusi. Lakini wale weupe hawajazoea jua ya kiafrika sana. Na huwa pia wanabebanga ile krimu ambayo wanajipaka kwenye ngozi yao. Wakifanya ziara zao huko Afrika lakini kwetu ambayo tuko na ngozi nyeusi ni ngumu sana upate jua ikiwa tatizo kwetu. Sababu ngozi yetu uko na ile adaptation ya kuzuia miyale ya ambayo inaponyesha ndani inapenyeza kwenye ngozi na kuleta madhara kwa hivyo sana sana mimi hujikinga na jua lakini kuna pia zingine ambayo ikielekea kuwa masaa za adhuhuri jua huwa haikui kali tena inarudi ukali yake inarudi chini kwa asilimia ya kiwango kikubwa sana kwa hivyo utaweza tembea sana na ile wakati ambayo jua ilichomoza sana, unapata, unapata muda ya kukaa tu mzuri, saa wakati ya mvua, jua haiwezi chomoza kwa hivyo. Utapata hadi nakaa mzuri, nakaa salama. Na wakati pia inanyesha kidogo, ama kuna manyunyu ya mvua, na kuna miyale ya jua, unapata utapata hiki ina kaa mzuri. Na hautakuwa na, hadi inaka hata macho yanapendeza sana. Hata ukiangalia hadi kuna miyale na kuna mvua. Kwa hivyo utapata ni mzuri na nchi inakaa mandhari yake inapendeza sana kwa hivyo ya mimi hujikinga siku zingine. Na pia kuna masiku ambazo sijikingi kwa makali ya jua. Sababu pia jua katika mwili yetu jua ni mzuri sana. Na unakuanga na ile vitamini ya daa katika mwili yetu yanatusaidia katika mwili. Kwa hivyo pia kama ni mtu ambaye unakaa bila kuota jua utapata pia unaanza kudhorora na unapata magonjwa laKini kama we ni mtu ambaye unapenda kuota jua utapata ya kwamba ile vitamini ya daa kwa mwili ina kuwa ina imarika. Ni hayo na jua ni sometimes ni mzuri kwa mwili wa binadamu. Na pia kuna sometimes ambayo si mzuri sababu ikichomoza sana huwa inakuletea madhara inmaliza maji mengi katika mwili.